Kwa kweli, mimi hupenda kahawa kuliko chai. Mimi huandaa kahawa kali. Jinsi ambavyo mimi huandaa kahawa hiyo nachemsha maji, kisha natia ndimu. Maji hayo ya ndimu ya napochemka naongeza majani, iliki na sukari. Vitu hivyo ninapo viongeza vina tengeneza ladha ya kahawa chungu ikawa tamu sana. Mimi hupenda kunywa kahawa kwa mkate ama viazi karai. Ninapokunya kinywaji hicho cha kahawa kali, mimi uhisi mtulivu wa moyo na mimi hufurahi sana. Kahawa hunisaidia kwa njia mingi kama kutuliza akili, kupumzika na hata sa zingine mimi huitumia kama kiamsha kinywa. Sababu yangu kuweka ndimu kwenye kahawa yangu ni kunisaidia katika kupunguza kilo.

Kwa kweli, mimi hupenda wanyama sana. Ila, mimi hupenda paka kwa mbwa. Kwa kweli, paka ni wakupendeza na wakumtulivu. Pia unapokuwa hayupo kwenye nyumba ukimna nyumba kutokana na vitu kama wadudu, kama nyoka, panya na hata mende. Kwa kweli maramingi tunajua kwamba panya hujificha kwenye nyumba na kuharibu vitu kama vyakula, manguo na hata sabuni. Mende pia huharibu chakula kwa wingi. Nyoka nayo ni mnyama ambaye ni hatari, anapokuuma, unaweza ukazimia, ukafa, ama ukalegea mwili. Kwa hivo unapokuwa napo kuwa na paka kwenye nyumba yako inasaidia kuepushana na vitu kama hizi na chanzo za kuumwana nyoka ama kuharibiwa nguo na vyakula vyako na sabuni. Sababu yangu nyingine ya kupenda paka ni kwa sababu anamacho ya kupendeza sana. Pia paka anapo jifungua, unaweza kuwa na paka wengi na hiyo inaeza kuwa biashara. Mtizamo wangu wa biashara kwa paka ni. Paka inapojifungua paka kama wawili watatu ama wanne. Unaeza ukawachukua paka wale na kuenda kuwauza. Unapowauza bado paka huyo hujifungua mara kwa mara na hii inaweza kwa biashara ambayo itakupa pesa hata kama si pesa mingi itasaidia. Kwa kweli paka ni wamaanufa katika manyumbani kwetu.

Kwa kweli, ningependa kutembelea mji wa Maldives. Kwa muda mrefu, nimekuwa natamani kuenda huko sababu kukuna furaha, kuna mito, na maji mingi, jua ambayo ni nzuri ya kuchukua picha. Nimekuwa natamani kuenda huko kwa muda wa kama miaka mbili tatu hivi, ila bado sina uwezo wala sina visa ya kutembelea mji huo wa Maldives. Pili, ningependa kuenda huko na marafiki zangu sababu huko ndiko marafiki na hata watu mpendanao huenda kujivinjari na kusherehekea siku zao za kuzaliwa. Kwa kweli mwaka huu naweka pesa zangu vyema, ndiposa nikajaribu kuona kama nitaweza kuenda huko na marafiki zangu ili tukaweze kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Ila kwa sasa tutabaki tu kutamani na kupenda kuenda huko.

Kweli, mimi hupenda kununua nguo zaidi. Sababu yangu ya kupenda kununua nguo zaidi ni, mimi hupenda nguo za mtindo wa kisasa, na ninapo kwenda kununua nguo hizo, maramingi mimi hupata nguo ambazo ni za bei na fuu na za kuvutia. Kwa mfano, kuna wakati mmoja ambapo nilienda sokoni, nikanunua shati na mfuto. Nilipo zinunua hizo mbili ni kaenda nyumbani na kuzifua. Nilikuwa nimezinunua kwa bei ya chini zaidi. Shati ilikuwa shilingi ishirini na mfuto ulikuwa shilingi hamsini. Rafiki yangu alipo niuliza nilipotoa hizo nilimueleza. Alipo niuliza bei mpaka waleo jamani ywaniita muongo. Ywadhani ya kwamba nilimdanga nya bei hizo si za kweli. Sababu nyingine ya kupenda sana kununua nguo ni nguo kila nguo ina mtindo wake. Ila mimi napenda mitindo ambayo inapendeza na nguo na rangi tofauti tofauti. Kwa hivo maramingi ni napokwenda kununua nguo mimi hukuwa na chaguo mingi.

Kwa maana ya kuhifadhi data yangu, mimi nina sehemu mbalimbali na tofauti ambapo ninaweka data yangu. Kwa mfano, mimi huweka kwenye simu na hata kwenye kompyuta. Marazi ngine, mimi huzichapisha na kuzieka pahali ambapo hakuna mtu mwingine ataweza zipata. Kwa simu, mimi nina kitabu cha ki digitali ambacho kina nenosiri. Mimi huweka data yangu kwenye kitabu hicho cha digitali, kisha nafunga na nenosiri ambayo najua hakuna mtu mwingine ataweza kuifungua. Mtu mwingine atakapo jaribu kuifungua nenosiri hiyo, bila kujua nenosiri, simu yangu hunijulisha kwa mlio. Pili, kwenye kompyuta. Kwenye kompyuta mimi hutengeneza folders ambazo nazieka, kisha naziwekea pia nenosiri. Ninapo tengeneza folder hizo mimi huweka data yangu ya muhimu hapo kisha naziwekea nenosiri Pia mimi huchapisha makaratasi kuzieka kwenye bahasha na ninapozieka kwenye bahasha nazieka mahali ambapo ninafunga na kufuli na nenosiri pia sababu yangu ya kutumia njia tofauti ni kuwa mara nyingine teknolojia inaweza tufeli na data zetu zinaweza kuenda. Kwa hivo mara mingi mimi hupenda kuwa na data iliyochapishwa na data ambayo iliyo kwenye simu ama kompyuta. Ndiposa jambo litakapo tokea, nitaweza kuwa na data yangu ikiwa vyema kwa karatasi. Ama nitakapo poteza karatasi, nitaweza kuwa na data yangu kwenye simu ama kompyuta. Kwa kweli, uifadhi wa data ni muhimu.

Kwa mara, kazini hukua na wafanyikazi wapya. Na kwa kweli, mimi hupenda kufahamiana na wao. Mimi napenda kuishi vyema na kila mtu ambaye nafanya kazi nae. Iwe jirani, iwe mfanyakazi, pahali popote. Kwa hivyo wafanyikazi ya wapya wanapokuja pale kazini, Mimi huchukua hatua ya kwanza nawasalimu kwa nidhamu na heshima. Kisha nawajulisha jina langu. Na sababu yangu kuwa hapo kwenye hiyo kazi ama cheo changu. Pili, mimi huwakaribisha na kuwaambia iwapo wana swali lolote ama jambo lolote wangependa kuuliza mimi ni mwazi wanaweza kuja kwangu niwajibu. Tatu, mimi huwazungusha kwenye kazi, kuwaonyesha ambapo kwenye kuna choo, ambayo ni msalani, ambapo wataweza kujisaidia ilhali wana haja, naonyesha ambapo tunaenda kukula vyakula, na hata maeneo ambapo tunafanyia kazi. Mimi hutaka wahisi ni kana kwamba wamekaribishwa kwenye maeneo niliyo ama mazingira niliyo wasiwe na uoga na wakahisi wakamilifu wanapofanya kazi yao mioyo yao ikaweze kuwa imetulia. Kwa kweli ni muhimu sana kukaribisha wafanyikazi wapya. Jambo hilo ni la busara na thamani.

Kakweli, nina malengo mengi ya mda mrefu kazini. Kwa kweli, mimi napenda kazi yangu sana. Mimi upenda kujitolea, mimi upenda kwa na heshima, nidhamu, napenda kufanya kazi kwa masaya na yofaa. Lengolangu la kwanza lambda mrefu ni kupandishwa cheo. Kwa hivo, mimi huftia bidi katika kazi yangu, kuonyesha ni dhamu, kutumia masaya pasavyo, na hata hivyo pia mimi huweza kupenda kuwasiliana na watu kwa heshima. Pili, mimi hupenda kupata elimu zaidi kuhusiana na kazi yangu, ndiposa nikaweze kusoma, kuelewa na kupata viwango vya juu vya kazi yangu. Maramingi, mimi hujifunza vitu vipya kazini siku kwa siku. Unapo jifunza jambo mpya kila siku kusaidia na musho wewe hua umejifunza vitu mingi ambavyo ndivinasaidia kazini, vina kusaidia wewe kibinafsi na hata vinasaidia jamii yako.

Nani asiependa kujishirikisha na jamii yake na vitu ambavyo vinafanyika kwenye jamii? Nani asiependa kuhusishwa na vitu ambavyo vinafanyika? Kwa kweli mimi kibinafsi, upenda kujishirikisha na vitu katika jamii. Kwa mfano, kunapokuwa na mikutano ya jamii, mimi huudhuria kwa wakati ufao. Pia, mimi hujaribu kutoa maoni ni nayoona ya nafaa na kusaidia kuendeleza jamii. Mimi hushiriki katika kazi za jamii kama kutengeneza barabara. Kuna wakati ambapo, Lori ilianguka karibu na nyumbani kwetu kwa barabara yetu ya jamii. Sisi kama wanakijiji wajamii, tuliungana mikono, tukabeba majembe, kina ndugu, kina dada, kina baba, kina mama, watoto na hata vijana, tuka kuenda kwenye barabara na kuchimba. Lilikuwa shimo ambazo lilikua kwenye mteremko, tukalichimba viema, kisha tukalijaza na mawe na mchanga, ndiposa ajali ingine isiweze kutokea. Pili, mimi hupenda kuhuturia gafla zinazo fanyika kwenye jamii kama shere. Unapo ungana na wanajamii katika hafla kama hizo, huenda ukawa na hafla yako wanajamii ujitokeza kwa wingi na kukusaidia jinsi ambavyo uliwasaidia. Kwa kweli kujishirikisha na jamii yako ni jambo la muhimu na la busara. Lina kusaidia kila siku kwa maisha yako na bado unavyoishi kwa jamii inakusaidia. Watu wanaweza kukutambua ni dhamamu yako, heshima na ata jinsi ulivyo mtu wa maana.

Chumba changu cha kulala ni cha kupendeza sana. Sababu ikiwa kwetu nimezaliwa msichana wa kipekee kati ya wavulana wa nne. Kwa hivo, wazazi wangu walipokuwa wanajenga chumba hicho, walitilia manani kila kitu nilichokipenda tangu nilipokuwa mdogo. Kwa mfano, chumba changu ni cha rangi ya pink sababu ikiwemo hiyo ndo rangi ninayopenda zaidi na niliipenda tangu utotoni. Ya pili, chumba changu ni kikubwa sana. Kinaweza hifadhi vitu vingi kama kitanda, meza, jokofu na hata kabati. Mamangu alipokuwa anajenga chumba hicho, aliniuliza mawaidha ya vitu ambavyo nilivyotaka ama nilivyotamani viwekwe kwenye chumba hicho. Kitanda changu pia ni kitanda kikubwa, cha tano kwa sita. Kitanda hicho ninapolala, mimi ujihisi mtulivu na mimi hulala kama mtoto aliezaliwa. Ninapokuwa kwenye chumba changu kwa sababu ni cha juu, mimi hutizama nje ya dirisha na kuona majumba mengine ya gorofa yanayofanana na kwetu, pia mimi huona mazingira kama miti, maua na hata milima ilioko mbali. Napenda sana chumba changu kwa sababu chumba hicho mimi huweza kuhifadhi vitu zangu bila mtu yoyote kuvichukua ama kuviharibu. Pia mimi huweza kukaa kwenye chumba changu bila kusumbuliwa na mtu yoyote. Na hata hivyo, chumba changu ni cha maana kwa sababu sina dada ambaye tunasumbuana naye. Kwa hivyo ninapopanga vitu vyangu, hakuna mtu anayeweza kuvipangua.

Kwa kweli, mimi napenda kutazama mchezo. Sijui kufanya michezo mingi, mambo ninayopenda kufanya ni kuogelea. Sijui kama kuogelea kweli ni mchezo. Ila, unapotazama mchezo inakusisimua. Kwa mfano, unapotazama mpira. Mara mingi, sisi hukusanyika kwenye uwanja kutizama mpira ana kwa ana. Unapochezwa ama tunaangalia kwenye televisheni zetu Tunapokuwa pamoja tukiangalia mpira kwa uwanja ama kwenye televisheni kwa kweli watu huwa na furaha, watu huimba kuwasaidia wachezaji waweze wakafunga magoli na mara nyingine watu huanza hata kuomba ndiposa wachezaji wao wakaweze kushinda michezo ingine kama kandanda pia ni ya kufurahisha na ya kusisimua.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni tabia ya kuheshimu watu. Ninapo ona mtu mwingine ana heshimu watu wenzake. Kwa kweli tabia hiyo hunipendeza na kunifanya pia kumuheshimu zaidi mtu huyo. Tabia nyingine ninayopenda kwa watu wengine ni watu wakarimu. Kwa mfano, tunapokuwa kwenye pilka pilka zetu kule sokoni ama njiani. Ninapo muona mtu akimsaidia mkongwe ama mtu mzee kipofu ama mtu asiyeweza kutembea labda kuvuka barabara ama kubeba vitu ambavyo alivyo vinunua. Mara mingi jambo hili hunisisimua na kunitia moyo ya kwamba haya ni mambo mazuri kufanya na ni mambo ya busara sana. Tabia nyingine ninayopenda kwa watu wengine ni watu ambao wanapenda kuheshimu masaa watu ambao wanaheshimu masaa kwa kweli huzidisha na kuboresha mambo katika kazi ama jambo ambalo linafaa kufanywa kwa muda huo Kwa mfano, mnapokuwa mnaenda mkutano, mkisema, tupatane saa mbili na watu wanakuja hata, saa moja na nusu, saa moja na dakika arubaini, jambo hili ni la kusisimua ama mtu anafika tu saa mbili hiyo hiyo bila kuchelewesha dakika moja. Jambo hilo la kuheshimu masaa ni jambo nzuri sana na ni jambo ambalo linapendeza.

Kwa kweli, mimi huenda sinema mara katha wa katha. Sana sana wikendi, ijuma, jumamosi, jumapili. Ijuma, mimi huenda sinema masaa ya jioni ama usiku. Mimi huambatana na marafiki zangu kuenda huko. Tunapokwenda huko, sisi hununua popcorn na soda. Tunaponunua vitu hivyo, sisi huenda kuona ama kutizama cinema kwa mda wa masaa mnne, matatu ama hata matano. Jumamosi, sisi hukwenda kuangalia cinema mchana. Tunapoangalia cinema hiyo, sisi huungana pamoja na familia zangu ama watu ninaowapenda. Jumapili mimi huambatana na marafiki zangu pia bada ya kutoka kanisani tunaenda kutizama cinema.

Dini yangu ni ya ukristo. Na kwa dini yangu, kuna vitu muhimu sana na vitu muhimu ambazo ni nyingi. Kwa mfano, mavazi unayovalia unapokwenda kanisani. Kwa dini yangu, unapokwenda kanisani, hufai kuvaa nguo fupi fupi ama nguo ambazo zinakubana na kuonyesha mwili wako ulivyo. Unafaa uvae nguo ambazo zinakutosheleza na zinakutoshea na pia ni za kuonyesha heshima kwa mwenyezi mungu na hata kwa watu mnaoshiriki kanisa moja. Pia kwa dini yangu, watu hawafai kusengenya watu wengine. Kwa hivyo ninapomuona mtu mwngine akimsengenya mwenzake kwa kweli jambo hili hunikera na kunitia machungu sana. Tunafaa tuheshimu dini zetu na mambo ambayo ni muhimu katika dini zetu Tunapoweka heshima katika dini zetu husaidia katika kunawiri kwa dini zetu na hata kukuwa wabora kwenye dini zetu.

Naam, nimewai kufanya yoga marakadha wakadha, hii ni wakati ambapo, ninataka kutuliza mwili wangu, nina uchovu, ama ninasumbuka kwa mawazo mengi. Yoga hupumzisha akili na hata mwili. Napotulia kwa yoga, ama unapoenda madarasa ya yoga. Inakusaidia ukaweze kupumzika jioni vyema. Inakusaidia pia na mawazo, inatuliza mawazo yako na inakuezesha kueza kuendeleza siku yako ifuatayo kwa urahisi bila kuumwa na kichwa ama kuumwa na mwili. Pia yoga ni zoezi ambalo linasaidia mwili wako sana. Kama tunavyojua, mwili unaitaji zoezi mara kwa mara ni ndiposa ukaweze kunawiri na kukua umetulia.

Kwa kweli, hakuna mtu asie na utaratibu wake kila asubuhi anapoamuka. Jambo la kwanza ambalo mimi hufanya nikiamuka ni kupiga dua namshukuru mwenyezi mungu kwa kuniwezesha kuamuka vyema na hata kuniwezesha kulala ipasavyo. Ninapomaliza kuomba mimi hutengeneza kiamsha kinywa ama breakfast. Mara mingi mimi hutengeneza kahawa kali na mahamri ama mkate na pia hata keki. Mimi hupenda kuamka saa kumi na mbili unusu. Ndiposa nikaweze kufanya kila kitu ambayo inafaa kabla sijaenda kazini. Mambo ambayo mimi hufanya kabla ya kuondoka, mimi hukunywa kiamshakinywa, ninapomaliza kiamshakinywa changu, mimi hukoga, ninapokoga, navalia nguo, natengeneza nywele naichana, na kuishika vyema, kisha navaa viatu. Ninapomaliza hivyo mimi hupiga dua na baada ya kupiga dua mimi huanza safari yangu ya kwenda kazini. Kwa kweli ninapoamka asubuhi mimi hujihisi mtulivu wa moyo na mimi huisi kana kwamba niko tayari kuanzisha siku mpya.

Kwa kweli, mimi hupenda kutazama michezo kadha wa kadha. Ila kwa zaidi, mimi hupenda kutazama mchezo wa mpira. Mimi hupenda mchezo wa mpira kwa sababu, ninapo utazama hunifurahisha na hata, hunituliza moyo. Mchezo nilio utazama wa kushangaza, tuliutazama pale nyayo stadium. Ambapo kuna huyu mchezaji mmoja ila simjui kwa jina kamili Alikuwa anacheza, akikimbia, anaanguka Ila baada ya hayo yote alijikaza na kupiga mabao saba Kwa kweli jambo hilo lilikuwa la kushtua Lilishtua wengi Mimi nikiwemo mmoja wa wengi nani asiyeshangazwa na jambo kama hilo? Mimi hutazama michezo mara mingi kwenye uwanja wa kasarani. Kwenye uwanja huo, mimi hutazama michezo wakati ambapo ninapo pata muda. Ama kama sina muda wa kwenda kule kwenye uwanja, mimi utizama tu kutoka kwenye televisheni yangu. Sababu inawekwa kwenye televisheni kama vile Citizen, NTV, KCB KBC na hata KTN ninapotozama mchezo huo, kwa kweli mimi ujihisi nimefurahi na kunichangamsha. Kwa kweli mchezo wa mpira unapendwa na watu wengi Je, umetizama ni watu wangapi wanaokwenda kasarani kutizama mpira? Maelfu ya watu hii inaonyesha kwamba mchezo wa mpira ni mchezo ambao unafurahisha ni wa kupendezwa na unapendwa na wengi pia.

Kwa kweli, mimi ni mtu wa kuwai masaa. Maramingi mimi huwai masaa kwa sababu. Napenda kuyeshimo masaa sana. Kwa mfano, tunapukua na mkutano wa sa mbili. Mimi huamka sa kumi na moja, na jitayarisha, na kunywa kiamsha kinwa, navaa nguo zangu, na tengeneza nyule zangu. Kisha natoka sa moja. Ndiposa ni kawai masaa hayo. Nifike angalau sa moja na nusu. Ama sa moja na dakika hamsini. Ndiposa sa mbili takapofika. Nitakuwa hapo kwanza mkutano na wenzangu. Pia, unapowai masaa, inaonyesha heshima, inaonyesha ya kwamba unaeshimu watu na masaa yao. Mara mingi, watu hukasirika mnapo kuwa na mkutano, kisha wengine wanakuja wamechelewa. Kwa kwili jambo hilo ni lakuthi na kukera moyo. Pia, unapowai masaa siku yako husonga vyema. Kwa mfano, unapomaliza mkutano wako huo wa sa mbili, unaweza kuenda kazi zako ambazo ulizi panga kufuatana na mkutano huo. Tuseme, mkutano huo unaisha saa tatu. Kwa hivyo unapoisha ukienda sa mbili, mkutano utanza wakati ufaao. Sata tutakapofika mkutano ukiisha, utaweza kuwai masa na kuenda kufanya kazi ambazo zingine ulifaa kufanya. Pia mara nyingi unapowai masaa inakuezesha kuonyesha heshima kwa watu wengine mnaofa kuwa nao kwenye mkutano na hata watu ambao mlipangana nao kwenye kazi ama hata kuenda mali na marafiki na familia.

Kwa kweli, swali hili ni la kuchekesha. Sababu ikiwa, bado mimi niko katika ujana wangu. Niko miaka ishirini na mbili tu. Bado mimi niko kwenye ujana. Mtu anapokula chumvi mara mingi, unashindwa kwenda kufanya vitu ambavyo ungefanya ukiwa mchanga. Kwa mfano, kama kuenda kupiga densi. Unapokula chumvi huwezi enda kupiga densi sababu utakutana na vijana wachanga ambao watakucheka na pia kukuona kama mtovu wa nidhamu kwa sababu una miaka mingi kuwaliko na unafaa kuwa ukifanya vitu vingine ambavyo si kama kupiga densi. Pili, ninapenda kuwa mchanga kwa sababu akili yangu bado iko na uchangamfu inaweza kuelewa vitu kwa haraka. Jambo lingine ni kwa sababu unapokuwa kwenye ujana wako inakupa nafasi ya kujirekebisha na hata kusoma vitu vipya, ambavyo ukikula chumvi itakuwa vigumu kwako kuweza kuvielewa kwa haraka. Kwa kweli, ujana ni moshi na ukipita haurudi. Ndiposa mimi huwahimiza vijana wachanga kama mimi. Katika ujana wao, wafanye vitu vya maana kama kujijenga, kujifahamu. Kufanya vitu ambavyo, vitawasaidia watapokuwa wamekula chumvi. Kwa mfano, nyanyangu na babu zangu walipukua wachanga, walitafta mali bila kuchoka. Sasa wamekula chumvi, wana mali yao ambayo wanakula polepole, hawateseki, wakiomba, wakipiga simu na kuomba pesa kwa wanao ama wajuku wao. Ndiposa unapokuwa kijana, unafaa ujijenge, si kimwili tu, bali kifedha na kwa njia zote ambazo ni za muhimu kwako.

Kweli, mimi sipendi kucheza michezo ila napenda kutazama michezo mingi kama mchezo wa kandanda, mchezo wa mpira, mchezo wa hoki na hata mchezo wa mpira wa mkono. Sababu ambayo sipendi kucheza michezo hiyo ni kwa sababu mimi siko mzuri kwenye michezo. Mara mingi tunapofanya mashindano hata natimu kwenye kazi ya michezo, mimi hukuwa wa mwisho, mimi hufanya timu yetu iwe ya mwisho, ndiposa kwa kweli mimi sitamani hata kucheza, ila mimi hupenda kuogelea. Sijui kama kuogelea ni aina ya mchezo ila hilo ndilo jambo ambalo mimi hufuraiya kufanya ni napokuwa sina kazi ama natotaka kutuliza mwili wangu. Naam michezo ni ya maana kwa mwili yetu na kwa maisha yetu na tuliza mwili na hata akili.

Nikiwa hivi bado sijashiriki na mashindano yoyote. Ila nilipokuwa mchanga darasa la tano nilishiriki na mchezo wa magunia Kwa kweli jambo hilo lilikuwa la kuchekesha na kufurahisha. Wazazi wangu walikuja kwenye hafla hiyo ya mashindano kunipa sapoti Ila waliyofanya ni kucheka tu. Nilianguka na gunia langu mara kadha wa kadha kwenye mstari wa mashindano. Hata kabla firimbi ya kuanza mashindano haijaanza. Kwa kweli nilikuwa najua nishakuwa wa mwisho sababu hata sikuweza kukaa kwenye gunia hiyo hata dakika mbili bila kuanguka. Ila nimewahi shiriki katika shindano hilo la mbio za magunia. Siwezi sema ilikuwa mbaya ila ilikuwa ya kuchekesha na kufurahisha.

Kwa kweli, mimi hupenda kusoma na kuandika. Ila mimi napenda kusoma zaidi. Mimi ni mtaalamu katika kusoma. Ninaweza kusoma kwa haraka, kwa kina, bila kukosea, na hata kuelewa kwa haraka bila hata kuandika. Tulipokuwa pale chuo kikuu, nilikuwa naona watu wengi, tunapokuwa tukisoma. Lazima watu waandike ndiposa wakaweze kuelewa Ila mimi mwenyewe sikuandika hata kwenye kitabu Mwalimu alipofunza tu na mimi kusikiza kwa makini Niliweza kuelewa hata bila ya kuandika Ndiposa niligundua ya kwamba Mimi napenda kusoma ila si kuandika Pia, sipendi kuandika kwa sababu inachosha akili na hata saa zingine inachosha mwili. Unapokua unaandika mara mingi, vidole vya kuhufinywa, kuhisi ni kama unatika kukata tama, huenda vitu unavyofaa kuandika ni vingi zaidi. Kwa kweli, kusoma ni jambo la kufurahisha. Mimi pia husoma kutuliza akili kama hadithi za hekaya, mambo ya tamaduni, na hata kusoma kuhusu historia za watu. Kwa kweli, kusoma ni jambo ninalofurahia sana.

Mimi shughuli zangu msimu ama siku ya mvua hubadilika sana. Mimi siku ya mvua siendi kazini ila mimi hukaa nyumbani na kufanya kazi yangu kwenye kompyuta. Mimi sipendi mvua hata kwa sababu kunaponyesha kunakuwa na matope na matope hayo yanaeza kufanya uteleze ukaanguka ama kuvunjika pia. Unaweza kuumia mwili. Siku ya mvua ambayo ninakumbuka nimefurahi zaidi ni siku ambayo kulianza kunyesha kukiwa wikendi. Mwandani wangu, Olive alikua amenitembelea. Kwa hivo kulipoanza kunyesha, tulitazama video huku tukipika popcorn, kuku na chapati. Tulipiga densi hapa na pale, tukicheka hapa na pale na kula hata keki. Mvua inabadilisha mipango yangu mara nyingi kwa sababu kunaponyesha, mimi siwezi kwenda kazini. Mimi hufanya kazi yangu kutoka nyumbani, pia siwezi kwenda kununua kitu ambacho ninahitaji. Kwa hivo, inabidi nianze kuagiza vitu kutoka dukani niletewe na mwenye duka hadi nyumbani, ndiposa nikamlipe hata pesa ya kuleta. Waona, ninapofanya hivi natumia pesa nyingi zaidi ya ile ipasavyo kwa sababu nitalipia kifaa ambacho nimenunua na pia ntamlipa aliyeleta vifaa hivyo. Wakati wa mvua, mimi huhisi nimetulia na pia mimi huhisi kulia kwa sababu mvua ni kikwazo kwangu, hunifanya nishindwe kufanya vitu mingi kama vile kufua nguo kuosha vyombo kwa sababu mvua huandamana na baridi. Na unapoguza nguo baridi ama maji baridi wakati wa mvua, inafungua chanzo chako za kupata homa, kifua kikuu, naam kwa hivo mimi sipendi msimu wa mvua na wakati kuna mvua vitu vingi na mipango yangu nyingi hubadilika kwa njia ambayo siipendi.